Moja wapo ya chakula navio penda ni ugali kwa samaki ugali kwa samaki ni chakula kinacho pendeza sana kwangu Kwa kuwa samaki ikona omega ikona virutubishi kama omega zinazoweza kunisaidia kia kili kuongeza maarifa ya akili na pia zinaza kuongeza misuli na kunipa proteini na penda sana ugali kwa samaki Naam.

Mojawapo wa mazoea nayofanya na shuguli ninayofanya wikendi Naeza kuenda kukunywa kahawa ama kuenda kushiriki na marafiki zangu Labda unakwenda mahali fulani Naam naenda kukunywa kahawa jee unakumbuka mambo ya kawaida unayofanya? Naweza kuchukua biblia na kusoma na pia kuomba ni nani mnaojisikia pamoja nao wikendi Naweza kuungana na marafiki zangu na pia tukaeza kusoma Bibilia na kuomba unahitaji kupumzika au kufanya mambo mingi Pia nahitaji kupumzika kwa kuwa siku mrefu wa wiki iliopita ndo tu kupumzika.

Naam nimewai kutembelea ziwa la naivasha na nikaogelea pia ukoziwani Pia tukala samaki na marafiki zangu Nilipo kuwa nikisomea naivasha shule ilio itwa naivasha primary Niliweza kuwa na furaha na bashasha kwa kuwa Sikuwai ona ziwa kama lile Naam.

Mojawapo wa uzoefu wa kushangaza nililopata ni kutolala kukaa usiku mzima nikiandika nyimbo na kuskiza na kurekodi nyimbo zangu Pia nikieza kufanya kazi ya freelancing usiku mzima Alafu asubuhi naeza kupatwa na usingizi mkubwa Hio ndio mojawapo wa uzoefu ililonishangaza wa kushangaza niliopata.

Napenda sana kuenda madukani mwisho wa mwezi ili kununuwa bidhaa kwa duka kuu ya mwezi mzima Naeza kununuwa bidhaa za mwezi mzima ili zieze kunisikuma mwezi mzima kwa kuwa kununuwa vitu mara mara kwa mara inaleta inaleta tena kutojipanga kwa pesa na pia inaleta loss naam.

Naam, napenda sana kutembea kwa mguu kwa kuwa kutembea kwa mguu ni zoezi wa kibinafsi kwa kuwa unapotembea roho inaweza kudunda vizuri. Damu inaweza kutiririka kwa roho na kwa viungo vingine vya mwili. Na pia unaweza kukuwa na kupumua vizuri na pia unaweza kuwa na afya mzuri. Naam, na misuli pia zinaweza kujiunda na kuwa na nguvu. Naam.

Napenda sana kuchezs kuutazama mchezo wa basketball Labda unaeza kueleza ni kwa nini unaipenda mchezo hii Napenda sana mchezo wa basketball kwa kuwa wachezaji hao hunipendeza sana kwa kuwa niwarefu wenye fut isita na wanaweza kuruka juu sana ili kufikia lile kikapu na kuweka mpira hapo katikati Jee unakumbuka ni mchezo wa kushangaza uleo utazama Naam unapenda sana kuona na kutazama mchezo wa basketball wa huko Amerikani Unapenda kueleza ni wapi unapenda kutazama napenda sana kutazama mchezo wa basketball kwa runinga Unahisi nini wakati unatazama mchezo nahisi furaha na hizi roho inadunda sana Hili kwa kuwa nasupporti timu fulani na unapenda timu hiyo yeze kushinda Naam.

Timu la mpira la mguu ninalopenda ni Man City. Labda unaweza kueleza ni tangu lini umeanza kuipenda timu hii? Tangu niwe kidato cha nane. Je, unakumbuka mchezo wa kushangaza wa timu yako? Nakumbuka walipocheza na Manchester United waliweza kuwafunga mabao mawili kwa nunge Ungependa kueleza ni mchezaji una, gani unaopenda katika timu hiyo napenda sana Kevin De Bruyne. Unahisi ni nini timu yako inaposhinda? Nahisi furaha, bashasha na utulivu kwa moyo. Naam.

Mwalimu ninaomkumbuka kwa shule ni mwalimu wa kiswahili Mwalimu wa kiswahili aliweza kunifuraisha na kunipendeza kwa kuwa aliweza kufunza kiswahili, somo la kiswahili kwa kwa utulivu aliweza kupenda kazi yake na akaweza kuwahusisha wanafunzi na kuweza kuwafanya waeze kuelewa lugha ya kiswahili na wakaeza kufanya wanafunzi waeza kuvipenda lugha hiyo ya kiswahili. Na pia tukaweza kupita mtihani wa kidato cha kiswahili wa kidato cha nne tulichofanya mtihani huo wa kiswahili naam.

Moja wapo wa pahali ninapopenda kukula nje ya nyumba ni kwa hoteli hoteli la mama Lucy anayepika samaki la mnazi Samaki hilo lake la nazi linapendeza sana ukila na wali ama pia ukila na ugali naam napenda sana hiyo samaki lake la wali na nazi.

Moja wapo ya likizo yangu ya ndoto Neza penda kuenda pali kunapo itwa Maldives Labda ni ufukuwe ni mlimani Napenda sana kuenda ufukuwe ni wa bahari Jee unakumbuka ni nini ungependa kufanya huko Ningependa kuwagelelea kwa malji la bahari Ningependa sana kuingia kwa bahari na boti na kuweza kutembea majini Jee unakumbuka nini ungependa kusafiri na ngependa kusafiri na ndege ili nieze kufika pahali kuna po itwa na Maldives unahitaji kukunjika au kutembea mengi na hitaji sana kutembea na kuona dunia ilivo kuwa inapendeza.

Ningependa sana kujifunza historia kwa kuwa Ningependa sana kujua historia ya dunia hii tunayoishi na pia ningependa kujua sana historia ya watu wangu wa afrika Kwa kuwa historia ni jambo ama ni somo la maana sana kwa kuwa unajua watu walio kuwa mbele yako na vile walivyoishi ya maisha ya kitambo na pia unajua mambo mingi ya usiyo yajua kuhusu maisha ya kitambo na dunia ya kitambo.

Tukio lililo muhimu katika maisha yangu ni Tukio nilipo batizwa kanisani nilieza kufurahi sana na nilieza kusikia ni kama mimi ni mtu walio zaliwa tena Kwa kuwa nilikuwa naishi maisha ya dhambi lakini nilipo batizwa na nilipo batizwa kanisani maisha yangu ilieza kubadilika na mungu na yesu kristo akaeza kuniondolea dhambi zangu Sasa naishi kwa neema lake neema yake unaneza kufurahi sana kwa kuwa alieza kuniokoa katikati ya dambi zangu naam.

Mojawapo wa mchezo nao ningependa sana kujaribu ni mchezo wa dondi Napenda sana mchezo wa dondi kwa kuwa Unaweza kujihusisha na kuhusisha misuli ili kuweza kushinda mnaoshindana naye na pia mchezo wa dondi unaweza kufanya unaweza kupungua kwa vyema na pia unaweza kujihusisha na pia kutumia akili ili kuweza kumshinda mnaeshindana na yeye. Napenda sana mchezo wa dondi kwa kuwa Uneweza kuongeza kufik fikira zako ili uweze kumuattack mnaopigana na yeye haraka Pia unaweza kusaidia misuli kuweza kuongezeka unapopiga zoezi ili kujenga mwili na kukuwa mwenye afya mzuri ili unapoingia kwenye uwanja wa kucheza dondi unaweza kumshinda mnaoshindana na yeye naam.

Kusema kweli sisomi gazeti kwa kuwa sahi ninayo simu na nina mitandao ninayo weza kuona matukio ya nchi ama ya dunia nzima kitambo ndo ili nilieza kukua nikisoma gazeti nilipokua darasa la nane kwa kuwa sikuweza kuwa na mtandao na sikueza kuwa na simu naam.

Moja wapo wa jambo ninayo penda sana kufanya na familia yangu ni kuweza kutembea nchi za kigeni na kuweza kuona mandhari na mazingira yaliyo nchini hizi ama nchini hiyo na penda sana kutembea na naeza penda sana kutembea na familia yangu ili tukaeza kutembea na kujivinjari kwa mandhari mapya naam.

Kusema kweli sijawai kusafiri kwa ndege lakini tunapo ingia mwaka huu mpya hiyo ndo moja wapo wa jambo na upenda sana kushiriki kwa kuwa ni jambo sana la kupendeza kwa kuwa Sijawai fanya jambo hilo na naeza penda sana kulifanya nitakapo safiri nikiingia pale baharini, Mombasa, pia naeza ingia pale Zanzibar, naam.

Napenda sana kusoma vitabu vya historia kama vile biblia, kwa kuwa inaweza kueleza jinsi maisha ya kitambo ilivyo kuwa pale, wale waze, wenzetu, wale haga, ama wale waliishi maisha iyo pale zamani zakale, wali vioishi na jinsi wali vioishi kwa umoja na upendo, na pia kueza kumtumikia mungu kama vile biblia inaweweleza.

Moja wapo ya vitu napo nachofanya kupata motisha kazini ni kuweza kuhusiana na kushiriki na wafanyi kazi wenzangu pia tunaweza kukua kimoja na kuweza kumaliza kazi kwa umakini kazi tulioachiwa na mwajiri kwa umakini naam.

Mojawapo wa vitu navyofanya kuwatia moyo wenzangu ni Tunapo ingia kusoma biblia Tunaeza kujengwa na kutiwa moyo na biblia kwa kuwa biblia inaeza kukupa nguvu Kwa kuwa kuna yesu kristo anayejenga anayesaidia watu na anayesamehe watu kwa dhambi zao na pia tunaomba mungu na kumwomba atupe nguvu na aeze kutusamehe kwa dhambi zetu Naam natumia biblia sana kutia wenzangu moyo.